Chakula cha watoto kinapaswa kuwa chenye chakula chenye lishe bora chakula ambacho kitaweza kuwasaidia kukua vizuri na kuwa na afya nzuri watoto wanapenda chakula ambacho ni kitamu. Hawataki kuelewa kwamba chakula lazima ikue na lishe na madini ambayo yanafaa kuwa chakulani hao wanapendelea kukula chakula ambacho ni kitamu na pia wanakataa kukula chakula ambayo ni haina ladha nzuri ama chakula yenye ambayo haina sukari mingi wakati wa kula huwa na sawishi watoto kukula kwa kuwaahidi kitu ambacho wanakipenda zaidi kama unaweza ambia mtoto akimaliza kula chakula utamnunulia kitu amabacho ni kitamu kama vile switi, kama vile youghurt kitu yeyote amabayo unajua mtoto anapenda ama unamuahidi kumpeleka mahali kwa hivyo mtoto yule atakula kwa sababu anajua akisha maliza chakula kuna kitu ameahidiwa baada ya hapo kuna zawadi atapata baada ya kumaliza chakula.

Ni wakati ambapo nilimsaidia jirani ni wakati ambapo alikuwa amegonjeka wakati mmoja alikuwa amegonjeka usiku ilikuwa usiku wa manane na hakuwa anajihisi vizuri mwili ulikuwa mdhaifu na alikuwa mnyonge amelemewa hadi kutembea aliweza kunipigia simu akiwa kwake nyumbani na mimi nilikuwa nyumbani kwangu akaniambia kwamba yeye ni mgonjwa ili niweze kuenda kumsaidia nilitoka moja kwa moja, nikakimbia hadi pale kwake. Nikampata yumo chumbani amelala na hajisikii vizuri nikamchukua moja kwa moja. Nikatafta gari ambayo lingeweza kutupeleka hospitali na tukaelekea moja kwa moja hadi hospitali ama zahanati iliyo karibu na sisi na hapo aliweza kupata huduma za matibabu na aliweza na baadae tukaweza kurudi nyumbani akiwa ameweza kupata huduma za matibabu baada ya hapo tuliweza kukua marafiki zaidi na urafiki wetu uliendelea. Ilibadilika ikakua mzuri kuliko venye ilikuwa mbeleni kwa sababu aliona mimi ni mtu ambaye anaweza nitegemea na pia akaahidi ninapo kuwa pia mimi nitakapo kuwa kwa shida ama nitahitaji usaidizi wowote pia yeye ataweza kupeana usaidizi wake kwangu.

Kuna watu ambao wanaona ama kusema kwamba kuchanganya kwa lugha sio vizuri kwa sababu inaweza kuadhiri matumizi sahihi ya lugha na ku pia kuharibu matumizi ya lugha sanifu na ikiwa mtu anashindwa kuzungumza au kuandika lugha moja kwa usahihi na hapo ndio mtu anaweza kuadhirika na lugha inaenda ikiwa imeharibika hiyo ni moja wapo wanaosema na pia kuna watu wengine wanaona ni kawaida ya kutumia lugha, kuchanganya lugha kwa sababu hawaoni kuwa ambapo kuna shida yoyote inatokea ambapo mtu anapochanganya lugha mimi upande wangu kwa maoni yangu kuchanganya lugha ni naona kama ni jambo la kawaida hasaa katika mazungumzo ya kila siku watu wanaeza kuchanganya kiswahili na kingereza, ili kujieleza kwa urahisi au kwa sababu ya baadhi, au kwa sababu baadhi ya maneno hutumika zaidi katika lugha nyingine kwa hivyo ni vizuri mimi naona ni mtu anafaa kutumia lugha inayofaa kulingana na mazingira ambayo yuko ukiwa ambapo uko kazini ama mazingira ambayo ni yanahitaji kutumia lugha sanifu ni vizuri mtu aweze kutumia lugha sanifu wakati ule na ambapo unakuwa katika mazugumzo ya kawaida ama pia unapiga gumzo na marafiki zako pale mtaani naona si jambo mbaya kutumia kuchanganya lugha zote mbili.

Tukio ambalo nakumbuka sana ni kutoka utotoni ni siku moja ilikuwa siku kuwathimisha ya kuzaliwa kwangu, nilikuwa niko na miaka kumi na tulipokuwa pale nyumbani, tukisherehekea hiyo siku yangu ya kuzaliwa uncle yangu ama mjomba yangu ambaye ni ndugu ya mama yangu alikuja kutembea nyumbani na kwa sababu alikuwa amejua hiyo siku ni siku ya sherehe yangu ya kuzaliwa na alikuwa amesikia nikisema kwamba nahitaji kununuliwa baiskeli alikuja akiwa ameninunulia hiyo baiskeli na nilifurahi sana kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nimetamani sana kutoka utotoni na siku hiyo naikumbukanga hadi wa leo kwa sababu ilikuwa siku nimefurahi sana kununuliwa baiskeli yangu ya kwanza.

Ninafanya marafiki wapya kwa kuanzisha mazungumzo ninapo kuwa kwenye mkutano wa watu wengi ambao sijuani nao na anza mazungumzo na watu, nasikiliza kwa makini na pia kuwa mwenye urafiki na heshima pia naweza fanya urafiki ninapo shiriki shughuli ambazo zinanivutia na ambazo shughuli zinavutia watu wengine wengi kama vile michezo, katika kazini, masomo au pia kwenye mitandao ya kijamii.